Nchi ambayo ningipenda kuitembelea ni uingereza ama ni uingereza ni uingereza, ningependa, natamani kuitembelea nchi hiyo kwa sababu ya namna ambapo jiji la London lilivo namna ambapo pia mimi ni shabiki wa Chelsea napenda mpira kwa hiyo natamani siku moja kuenda uingereza na kuenda London kuangalia Stamford Bridge na maeneyo mengine Lakini nilichokisikia kuhusu uingereza kwamba ni nchi nzuri, ni nchi nzuri, ni nchi taifa zuri Limejengeka kwa hiyo ni mji mzuri Kwani ningependa sana, ni mji mzuri duniani ya, ningependa kuona mpira ningependa kuona mpira live kwenye kiwanja cha Chelsea ambacho ni darajani Kwanii ningependa, kuwa kule Lakini napofikiri kuhusu safari hii na hisi vizuri, na hisi vyema, na hisi kufurahi na hisi nitatimiza ndoto zangu.

Mfereji wa TV ama unamaanisha kingamuzi. Kingamuzi ambacho mi na kifuata na nafuata zaidi kingamuzi cha DSTV. Ni kingamuzi kizuli, ni kingamuzi ambacho. Napata channeli nyingi, naweza kuangalia mpira, naweza kuangalia tamsilia, taarifa za habari. Vitu vingi vipo vipo ndani ya DSTV ambavyo ni navitaka.

Napenda kusoma vitabu vya uongozi, vitabu vya kuishi na watu, vitabu vya kuongoza watu Lakini vitabu pia vya harakati na ukombozi, lakini pia vitabu vya dini, vitabu vya elimu ya dini, vitabu vya mambo mbali mbali ya kimungu na aina ya vitabu navyopenda.

Mnyama ninayetamani kumfuga mimi ni mnyama aina ya ngombe aina ya ngombe ni mnyama mkubwa, mwenye mapembe, tabia zake ni za kawaida anapenda kula nyasi, ni mnyama ambaye na umsimamia kula nyasi anakula nyasi lakini kitu anachokifanya cha kuchekesha ni kwamba ngombe hachekeshi sana lakini anafurahisha kumtazama Hata akila nyasi na kufanya vitu vingine Lakini napenda wanyamapori wakufugwa kwa sababu ni rafiki ni wanyamapori rafiki, ni wanyamapori ambao sio hatari kwenye mazingira ni wanyamapori ambao wanaruhusu mwingiliano kati ya binadamu na wenyewe.

Jukumu nalopenda zaidi kazini ni jukumu la ni jukumu la kuhakikisha na ni jukumu la mambo ya kusimamia vitu, kuhakikisha kila kitu kimefanyika. Ya huwa napenda zaidi kupewa kazi, napenda zaidi kusimamia kazi kuhakikisha imefanyika. Kwa hiyo, hayo naypenda zaidi. Niwe msimamizi, niwe kiongozi, wa aina fulani ya kitu ambacho kinahitajika kitimizwe, ndani ya muda fulani. Huwa napenda kusimamia na kuhakikisha kimefanyika.

Chakula nachopenda zaidi ni chakula ninachokula ni wali napenda zaidi wali na maharagwe. Kwa kiswahili tunaita ubwabwa. Ubwabwa na maharagwe ni mtamu sana ni moja kati ya chakula ambacho. Ni kizuri ni moja kati ya chakula ninachokipenda zaidi na napenda kukila sana mara nyingi nyumbani. Na mara nyingi huwa ninakila sana. Na ipiti siku nikiwa sijala ubwabwa na ikipita siku sijala ubwabwa sifrahii zaidi huwa napenda ubwabwa.

Mboga nazopenda kulaa mboga yangu nayoipenda mimi ni samaki Napenda sana samaki aina ya sato aa au sangara ni samaki ambao ni watamu ni samaki wanopatikana ziwani Hasa ziwa Victoria kwao ni kiwala na ugali, ni kiwala na ubwaa ubwaa au akiwa tu amekaangwa, nikamla Napenda kweli kula samaki Samaki moja kati ya mboga nayo ipenda sana.

Kipindi cha television ambacho mimi napenda ni kipindi cha michezo na mipira Kwa mimi napenda kuangalia michezo hasa hasa, mchezo wa mpira, wa miguu, ama soka ndio kipindi ambacho napenda kukiangalia, napenda kusikiliza na kufuatilia Kwa muda mwingi nikikaa kuangalia tv sana sana, nitakuwa nasikiliza mchezo ama naangalia mpira Kwa hiyo ndio kitu napenda.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya tehama. Mafunzo ya tehama ni mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi kufanya kazi zangu. Ni mafunzo ambayo yamenirahisishia naamna kufanya kazi. Ni mafunzo ambayo yamenirahisishia namna ya kuwasilisha data zangu kuandaa data kwenye utafiti na kuwasilisha data Kwani mafunzo ambayo yamenisaidia sana hasa kwenye uchambuzi wakinifu wa data na vitu vingine.

Napenda kununua vitu kwenye maduka ya kawaida tu mimi siyo mtu ambaye nanunua vitu vyangu supermarket lakini napenda kununua vitu kwenye masoko ya kawaida ya mtaani napenda kununua pia kwenye maduka ya kawaida ya mtaani napenda kuenda kununua vitu vyangu huko kwanza napata kwa bei nafuu naeza kupata pia vingi ila venye ubola kwa hiyo sipendi sa siendagi sana kwa masupermarket ama kwenye maduka makubwa lakini naenda sokoni kwenye maduka na masoko ya mtaani tu.

Ndevu mi naziacha binafsi. Sizinyoangi ndevu zangu. Sipokuwa ninazichonga tu ili zionekane nadhifu. Kwa hiyo sipendi kunyoa ndevu lakini nazichonga. Nazichonga tu, nazitengenezea upande, zikae vizuri, niweze kupendeza na kuwa na muonekano. Kwa hiyo mi napenda ndevu. Ndevu zikuwepo zinaonyesha kwamba kweli mimi ni mwanaume na nazitengeneza vizuri lakini sizinyoi.

Mi na kaa binafisi peke yangu na sina marafiki wengi kwa hiyo na cheza mwenyewe tu kama ni mchezo yenye na ufanya ni mchezo wa kukimbia kwa ajili ya pumzi ni mchezo wa kukimbia kukimbia umbali kwa kwenye milima Kwa ajili ya pumzi na kueka mwili sawa ama kupiga push-up kwa hiyo maranyingi na cheza mwenyewe Lakini pia na cheza na mpenzi wangu ikitokea amenitembelea amekuja nyumbani kwangu kwa hiyo na cheza nae.

Jumamosi na jumapili ni siku ambazo Kwanza na hakikisha nafanya usafi wa nyumba Maana kwa siku tano zote nakuwa busy nafanya usafi wa nyumba nafua nguo Lakini pia napenda kutembelea mahali kuenda beach, hasa beach Kuogeleea na kufurahia upepo mambo ambayo ninayafanya ni michezo tu ya kawaida michezo ya kawaida kama kukimbia, kufurahi Kulenga, shabaha ni mambo ambayo nakua nafanya lakini na jisikia vizuri nikiwa na mpenzi wangu ama mnanake wangu ninayempenda wikendi, kuwa furahi lakini na pia wikendi nahitaji kupumzika zaidi kuliko kufanya mambo mengi, wikendi huwa ninaitumia sana kwa ajili ya kupumzika zaidi.

Chakula cha kigeni nimewai kujaribu, nimewai kula, kuna watu wanakula hizi, zinaitwa vyakula vya baarini, vyakula vya baarini, vyakula vya baarini, vyakula vya baarini unakuta vitu kama konokono ama aina ya samaki ambao siwa wakawaida wapo mfumo kama wa nyoka. Hivyo ndo vyakula vya kigeni nimewai kula na sikuwai kufuraia, so vitamu vyakula ambavyo sija zoea kula.

Najenga mausiano na wafanya kazi wenzangu, kwanza kwa kuwakikisha na wapenda, kwa kuwakikisha na wasaidia, kama kuna jambo wanahitaji ni wasaidia, lakini kwa kuwakikisha na shirikiana nao kwenye kazi, kwa kuwakikisha na wawusisha, kwa kuwakikisha na kanao, lakini pia napata muda kuenda kula nao lunchi, ama kutoka out, ama kukawa kwa pamoja kupiga story, kupigiana simu kwa hivyo namna natengeneza mahusiano na wafanya kazi wengine.

Nafanya kazi na timu ya mbali, nafanya nao kazi nahakikisha kama kuna kitu nakifanya, nafanya then na tunatumiana kwa barua pepe ama kwa njia ya WhatsApp, kwa hivyo inakuwa wanajua kipi nachotaka kifanyike au wanachotaka nikifanye wananijulisha kwa hivyo tunafanya lakini tuwakuwa tunatumiana zile kazi kuangalia kama ambavo tunaenda kama inavyo takikana lakini kwa kuakikisha tunapeana kila taarifa kulingana na kila kazi nao kumefanyika kwa muda huu.

Mimi napenda kunywa chai kuliko kahawa Napenda chai kuliko kahawa lakini napenda kunywa chai hasa wakati wa asubuhi Kabla sijaanza kazi au nikiamka nakunywa chai lakini kwenye chai naweka sukari Weka sukari inakuwa ina majani, inakuwa pia ina majani nddo nachanganya vizuri na mdarasini Kwa hiyo inakuwa chai nzuri, inapendeza Lakini napoipenda kuinywa ni nikifika ofisini tu asubuhi Nakunywa chai kwa hiyo sana sana huwa ni ofisini Nakunywa nikiwa ofisini Lakini nahisi Nisipopata kinywaji changu Nahisi sijaianza siku yangu vizuri Naona kama sijaianza siku yangu vizuri Nanapenda kuanza kwa kunywa chai sababu hunichangamsha na hunipa mudi ya kazi vizuri.

Hapana, sijwahi kufanya yoga na binafsi yoga sio moja kati ya zoezi ninaolipenda Lakini baada ya yoga mimi natafakari nafanya meditation Kwa napenda meditation kuliko yoga Yoga sijawahi kuzoea na sijawahi kufundishwa kuhusu yoga Lakini meditation naipenda kwa sababu nikifanya Napata utulivu wa moyo, napata utulivu wa akili, mpaka utulivu wa mwili na nikimaliza, nakuwa niko vizuri najisikia vizuli kabisa.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema sio usiku. Usiku ni mda ambao na nakuwa nimelala nimetulia na sipendi kuamka usiku. Lakini naamka mapema kwa sababu pia natakiwa niamke mapema ili nijiandae niweze kuenda kazini, niweze kupanga vitu vyangu, niweze kufanya pia mazoezi ya mapema asubuhi kuweka mwili sawa ama pushapu au na vitu vingine kwa hiyo mimi ni mtu wa kuamka mapema na sio usiku.

Sijai kuenda kwenye tamasha la mziki. Kwanza spendi sehemu ambapo kuna watu wengi kuna watu wengi kakini pia usalamu unaokuwa ni mdogo kwa mimi binafsi spendagi kuenda kwa matamasha ya mziki na apa tu naeza nikaangalia kwenye TV kama dinarushwa live lakini sijai kuzulia katika maisha yangu yote Toka nizaliwe sijai kuzulia tamasha la mziki lakini naeza matamasha ya neno la mungu, matamasha ya kuhubiri, matamasha ya maombi hayo ndo matamasha nimeuzulia lakini sio tamasha la mziki.

Hapana sisomi gazeti, sisomi gazeti kabisa, sinunui gazeti kabisa, lakini napata taarifa, taarifa nyingi napata mtandaoni, taarifa nyingi na fuatilia mtandaoni Kwa hiyo sina muda sana kushika gazeti na kusoma gazeti, kwa hiyo najua nikiitaji taarifa nazipata mtandaoni, kuwa natumia mtandaoni zaidi kama chanzo cha taarifa kuliko gazeti.

Ndio mimi ni mtu waubunifu, napenda kubuni vitu vipya, napenda kuwaza, napenda kufikiri vitu vipya, napenda kufikiri namna mpya, ya kufanya jambo. Kuna mambo, sipendi kukariri, sipendi kukariri kwenye jambo fulani ama kwenye kazi. Napenda kufikiri namna mpya ya kufanya. Kwa hiyo mimi ni kikaa na mtu anayekariri sana, nakuwa napata shida sana. Lakini napenda kukaa na watu ambao, wanafikiri namna mpya. Mda wote ubongo, unakuwa unafanya kazi, kwa ajili ya kufikiri namna nyingine. Ya kwenu kwa hiyo napenda ubunifu sana.

Nyama nayoipenda mimi ni nyama ya mbuzi Nyama ya mbuzi ambao napenda sana ni tamu Kila supu yake ama ikikaangwa ama ikichomwa na enjoy zaidi kuila yaani napenda sana nyama mbuzi kuliko nyama za wanyama wengine Lakini nyingine haina nyama ambayo napenda ni nyama ya kuku Nyama ya kuku nao ni tamu ni nyama nzuri kabisa ambayo ni tamu pia kuila.

Ya navaa saa, napenda saa, napenda saa Yaani kwenye kuvaa kwangu kama saa haipoi maanake sijakamirika penda saa na saa inanionyesha kwamba inaonyesha ni mwaume aliye kamilika kwao saa ni moja katia nguo kama lilivo shati, lilivo suruari, lilivo vyatu kwao napenda saa, asa ikika kwenye mkono wangu Napendeza, najisikia vizuri na naona na mwonekano mzuri, unaovutia.

Wakati wapumziko kazini ni wakati ambao na mimi napumzika napata chakula Lakini pia napitia simi yangu na wasiliana na watu ambao walinitafuta wakati nikuwa busy Lakini pia natumia muda huo kupumzika kukaa kufikiri namna kuenda tena na kuanza kazi zingine Kwa natumia pia huo muda kuongea na watu na kusalimiana na watu wengine.

Nikiamka asubuhi, nikiamka asubuhi, kitu cha kwanza nafanya ni kuhakikisha nafanya mazoezi kidogo, nikimaliza kufanya mazoeezi, naoga, nikimaliza kuoga, napata breakfast, mimi napenda breakfast, zaidi asubuhi, mapema, lakini napenda kuamka asubuhi, mapema, kabisa mida saa kumi na moja, ndo muda amba ninaamka, lakini mambo ambayo nafanya kabla kuondoka, nikuhakikisha napaki vitu vyangu vizuri vinavyohitajika kazini, kama ni kompyuta, kama ni baadhi dokumenti zote naeka kwenye laptop Lakini pia na zungumza na watu waliopo nyumbani Kabla sijaondoka hayo ndo mambo nafanya Lakini kuhusu asubuhi yangu huwa nikiamka nikifanya mazoezi Nikishapata breakfast naskia vizuri naskilia amani kabisa Naona ni siku nzuri ambayo naenda kuianza.

Napenda kucheza lakini sio sana lakini mara nyingi natazama zaidi kuliko kucheza Lakini kucheza labda mpira ama mchezo ya kukimbia ndo napenda lakini mara nyingi natazama zaidi mara nyingi ni mtazama zaidi wa mchezo kuliko kucheza.

Mchezaji wa mchezo ambaye mi nampenda kwa sasa hasa katika mchezo ambao naupenda, mchezo wa mpira wa miguu Mchezaji ambaya anatokea katika klabu ya Chelsea ya uingereza ilioko London, anaitwa Cole Palmer, Cole Palmer ni mchezaji anacheza namba kumi ya Chelsea. Mchezaji mtulivu, mchezaji mwenye akili, mchezaji anaujua mpira. Anaweza kupiga penetration pass, anaeza kufunga, anaeza kupiga pasi za mpenyezo, anaeza kufunga magoli, anaeza, anabrudisha ukimtazama. Kwa hivyo, ndio mchezaji ninayempenda sana, Cole Palmer.

Habari za mtandao mimi nasomea kwenye mtandao wa twitter mtandao wa twitter ama whatsapp pia instagram hiyo ndio mitandao ambao napenda kusomea habari za mtandao Lakini hasa hasa twitter Twitter ni mtandao mbao napata habari zote hasa habari za kisiasa habari zinazohusu nchi na mataifa mbali mbali Kwa sababu huko ndio nitawapata CNN, huko nitawapata BBC Tapata kila haina chombo cha habali kilichombo duniani.

Kwenye kazi yangu, mimi nataka kufika juu zaidi. Nataka kufanya kazi yangu, niwe mtu anayejulikana kuhusu kazi yangu. Nataka kuwa mtalaam ambaye anaheshimika mtalaam ambaye. Hakuna kazi inanishinda. Kwenye kazi yangu, natamani pia kufika juu. Kwa kusaidia wafanya kazi wenzangu, kusaidia pia watu, kuhakikisha wateja, wanafrai, kukakisha kazi zao zinaeda vizuri. Huwa napenda kufikia kwenye level ya juu kabisa ya kazi yangu.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni uwa na furahi pale ambapo ni wakati wa kusherekea baste yangu ambapo uwaga ni 27 mwezi wa tano hiyo ndo uwa sherehe yangu ya kupendezwa na uwa ni nafurahi wakati huo huo ni wakati ambao natafakari zaidi na jifunza ni wakati ambao natamani kumisikia mwenyezi mungu wangu zaidi Kwa napenda kuelewa vitu vingi kwa hivo uwa sherehe kia ambao Napendezwa na nafurahia kuliko sherehe zingine.

Ya kinacho nifanya nifurahi zaidi mimi ni utani, utani nikisikia utani nafurahi na au kutania mtu au kutania vichekesho vya utani utani kwa ono nafurahi zaidi kusikia vichekesho vya utani utani lakini vina nifanya nifurahi vina nifanya ni cheke sana na kufurahi na kujisikia vizuri Kwa mimi mwenyewe binafsi ni mtu wa utani napenda utani kumtania mtu mwingine kwa hiyo inanifanya nifurahi zaidi.

Ndio, nafuata matukio ya kimataifa, kwa sababu ni vitu ambao unatakiwa kufifahamu, kwa sababu naishi kwenye hii jamii hii moja, inaotokea sehemu nyingine, leza likatokea kwangu pia au kwenye nchi yangu, kwa hivyo nafwatilia kweza kujua nini kinaendelea duniani, huwa nafuatilia hasa matukio ya kimataifa, kutoka kwenye tv kwa kuwa hizi zinazocover, amazo nafuatalia kimataifa, kama alijazira, bbc, cnn, zipo nyingi, ambazo zinali, Lakini mengine, napata mimi kwenye mitandoa ya kijami.

Naboresha michakato yangu ya kazi kwa kuhakikisha ninarahisisha mazingira yangu ya kazi. Ninahakikisha ninarahisisha mazingira yangu ya kazi kwa kuhakikisha mazingira ninayofanyia kazi ni bora. Kwa kuhakikisha pia sina matatizo mengi lakini nahakikisha pia kipato changu cha kazi ni kizuri. Kinachonifanya nifanye kazi kwa amani nakuhakikisha pia sigombani gombani na watu kazini. Nahakikisha kuwa kuna amani naweza fanya kazi vizuri.

Kwa ukuta wa chumba na napenda rangi ya njano ama nyeupe rangi ya njano ama nyeupe ni rangi nzuri kuliko nyekundu au nyeusi chumbani Kwa hiyo mi kwenye ukuta hasa chumbani na napenda rangi nyeupe rangi nyeupe inaonesha mahali peupe, mahali penye amani, mahali panapongaa Lakini rangi ya njano pia ni rangi nzuri ambao haitishi ni rangi inaovutia kutazama na inapendazesha chumba.

Ndio, naendaga maeno maonyesho ya sanaa, hasa hasa maranyingi huwa ni maonyesho ya sabasaba au ama naninane, ambapo kuna kua kuna kuna wakulima, kuna wafanya biashara Kuna watu wa sanaa, wakua meleta vitu vyao kwa ajili ya maonyesho na kwa ajili ya na kwa jili ya kufanya kama kutangaza, aina ya biashara zao, kama ni wacholaji, utakuta wako pale Wanapicha ambazo wameshachola, kuna watengeneza nyungu, wafuwa Kuna kuwa kuna vitu mbali mbali, huwa ni mewai kuzuli.

Maranyingi weekendi napumzika, ya ni jambomo maranyingi weekendi sinakazi nyingi Maranyingi weekendi napumzika, natembelea wapendwa, naenda bichi, naangalia mipira, mmm jumapili, niko kanisani, na shinda kanisani Maranyingi weekendi ni siwa sina vitu vingi vya kusumbua akiri, zaidi ni mapumziko.

Napenda mikutano ya mambo ya mungu, mikutano ya kujadili mikutano ya injili, mikutano ya habari njema, lakini mikutano ya kujadili mambo ya kijamii, mikutano ya kujadili fursa mbalimbali za kibiashara, na mikutano ya kujadili mambo ya kijamii, hiyo ndio mikutano ambayo napenda.

Apana, sipendi kupika sana, sipendi kupika, lakini saa hivi ninapika kwa sababu sijaoa sina mwanamke, kuona napika, nikipata nafasi, lakini, sipendi sana kazi ya kupika, kazi ya kupika, naiono imekaa kwa upande wa jinsia ya wanawake zaidi, mimi binafsi sijui kuanza kupika, kwa hiyo ninahangaika sana, kuwa sipendi kupika.

Napenda kuongea kuliko kuandika, kwa sababu nikiongea naona inakua moja kwa moja zaidi, kuliko kuandika, kuandika inapitia hatua nyingi, halafu mtu anakua anasoma mimi nikuwa sipo, lakini kuongea na kwa chiaya ananisikia mimi moja kwa moja, kwa hiyo naona kuongea ni nzuri zaidi. Huwa napenda kufikisha ujumbe wangu kwa kuongea kuliko kwa maandishi.

Ningependa kujifunza mambo ya kutengeneza namna ya kutengeneza mifumo ya mawasiliano, mifumo ya kibiashara, mifumo ambayo inaeza ikatumika kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine, mifumo ambayo itafanya watu wasitembee na karatasi zaidi, mifumo ambayo inakuwa taarifa zinafika hata kabla mtu mwenyewe hajafika. Kwani ningependa kujifunza mambo hayo ya kutengeneza mifumo ya mawasiliano, mifumo ya uduma, mifumo ya kuhudumia watu wengine ambao ningependa kujifunza masuala ya mifumo ya mawasiliano sana.

Napenda wanyama wa kufugwa, Napenda wanyama wa kufugwa, wanyama wa nyumbani, wanyama ambao tunaeza kuishi nao binadamu Napenda wanyama ambao tunafuga kama ngombe, mbuzi, kondoo, wanyama ambao unawanafuga nyumbani wanyama ambao unaeza kuchinja ukara nyama, wanyama ambao unaeza uka wanatoa maziwa, ambao unaeza ukapata maziwa ukanywa. Napenda wanyama wa kufugwa mingi.Zaidi

Naandaa ripoti za kazi kwa kutumia kompyuta yangu, naandika taarifa kwenye wedi, naandika, naandaa hasa hasa, natumia muda wa jioni, nikisha maliza kazi nyingi, huwa nakaa pale kuandaa ripoti, kipi kimefanyika, kipi hakijafanyika, naandika kwenye kompyuta yangu, kutumia mifumo ya kompyuta yote, ikiwepo Excel, ikiwepo wedi na vingini.

Naweka neno la siri kwanza kwa kueka maneno ambao nafamu mwenyewe ambao mtu mwingine wezi kuyafahamu lakini pia naficha siyatumii hadharani na simpi mtu mwingine kwa hiyo naweka pia naweka maneno ambao ni magumu ambao sio rahisi mtu kuyatambua ambao ndio yanakua ni maneno yangu ya siri ninayotumia.

Hali ya hewa ninayo ipenda mimi ni hali ya hewa ya baridi, napenda hali ya hewa ya baridi, mimi sipendi joto, sipendi jua, hua napenda hali ya hewa ya baridi, hali ya hewa ya baridi ni hali ambayo na inanifanya, nakuwa mwili uko vizuri, nakuwa mwili ambapo, na siwezi kutoa jasho, mwili unakua, napenda hali ya hewa ya baridi, ininisaidia zaidi kutuliza mwili wangu na kutuliza akili yangu, kuliko joto.

Napendelea kuasiliana na watu kwa njia ya kwanza ni njia ya ana kwa ana. Njia ya ana kwa ana inakuwa ina rahisisha. Inapunguza maneno mengi. Lakini pia njia ya pili ambayo napendelea kuwasiliana na watu. Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya simu. Kwa njia ya simu kuzungumza kwa sauti. Na njia ya mwisho ni njia ya message ama SMS. Na yenyewe pia napendelea kuwasiliana na watu.

Napenda kupiga chombo cha mziki ndiyo. Napenda kupiga chombo cha mziki hasa kinanda. Kinanda napenda kupiga napotengeneza ule mziki wake namna ambavo zile keys zake zinavyolia kwa hiyo nafurari kupiga kinanda nafurahi kutumia chombo cha mziki hasa kinanda. Lakini pia napenda pia kutumia mixer na vitu vingine.

Naanza mradi mpya wa kazi kwa kuhakikisha kwanza nauwelewa vizuri. Kuhakikisha kwanza huo mradi na ufahamu vizuri, nimeusoma, nimeuelewa, najua jinsi gani ya kufanya, najua madhara yake, na najua pia tatizo, kama tatizo, itatokea, itatokea sehemu fulani Kwa naanza mradi mpya wa kazi, ninao ufahamu vizuri, ninaweza kufanya vizuri.

Mara nyingi asubuhi nakula mayai. Mara nyingi asubuhi nakula chapati za mayai nakaanga mayai. Kwa chakula changu cha asubuhi mara nyingi ni mayai na chai. Kuwa na nikitamu na nakipenda sana. Kwamba asubuhi nisipopata mayai nakuwa sijisikii vizuri. Kwa mara nyingi asubuhi napenda mayai.

Tukio ambao mimi nalikumbuka ni tukio muhimu nalikumbuka kwenye maisha yangu ni siku ambao matokeo ya kidato cha nne yametoka hafu nilikuwa nimefaulu ni tukio mbao lilikuwa ni zuri na la fraha kwa sababu watu wengi walikuwa na subiri ni feli ili wafrahie lakini Mungu alifanya jambo kwa ni moja kati ya tukio zuri ninalolikumbuka nilikuwa ni siku nzuri nalafraha.

Wakati wa juakali, napenda kupumzika kivulini, wakati wa juakali ni wakati ambao sipendi kutembea, tembea, staki nitembee, tembee ama nikae juani ni wakati ambao natamani niwe kivulini ni wakati ambao natamani nikae sehemu ambapo pana upepo ni wakati ambapo natambani kama nikae sehemu ambapo pana AC sehemu ambapo jua li nakuw halinipati ama halinifikii vu.

Changamoto na kutana nazo kazini, changamoto ya kwanza ni mazingira ambao sio mazuri ofsini, mazingira ya kazi ya nakuwa ni magumu kwa sababi ya boss anakuwa sio mwelewa viongozi ambao ni wasumbufu, lakini pia kukosa ushirikiano na wafanya kazi wengine. Hio pia mazingira ya kazi ya sasa ulipaji mishara, upataji wafeza na nini unakwani ni mgumu Unakuta una jambo ama kazi unapaswa uzifanye lakini unaitaji kiasi chafeza inakuwa ni ngumu kukipata.

Kazi ninaofa thamini zaidi ni kazi ya wafanyakazi wa afya wafanyakazi wa afya madaktari manesi, watu wa wataalam wa maabara, wataalamu wa mionzi hawa ni wanafanya kazi moja ambao ni muhimu sana kazi ya kuhakikisha watu wako salama, kazi ya kuhakikisha watu wanapona wanapokuwa na magonjwa mbalimbali moja kati ya kazi ambao ninaithamini zaidi.

Nafanya mazoezi jioni, jioni ni kirudi kutoka kazini, ndio muda ambao ni mzuri, ndio muda ambao naeza kufanya mazoezi. Kwa hiyo, muda wangu wa kufanya mazoezi, mara nyingi ni jioni, na siyo mara nyingi ni jioni kuliko asubuhi. Kwa sababu jioni, ndio nakuwa nimerudi kutoka kazini, ndio niende kufanya mazoezi, nikirudi napata chakula tena nalala, kwa hiyo napenda kufanya mazoezi jioni.

Hapana. Sipendi kuoga kwa maji ya moto. Kwa sababu mimi mwenye mwili wangu unazalisha joto. Napenda kuoga kwa maji ya baridi kuliko ya moto. Ya moto yananiunguza Kini maji ya balidi ni maji ambayo nikioga na yanaingia mwili. Yanatuliza ngozi yangu kama ilikuwa ina joto yananipoza. Kwa nafenda kuoga maji ya balidi kuliko ya moto. Kwa sabu kwanza pia haya maeneo ambao mimi naishi ni maeneo ya joto.

Mchezaji bora wa kikapu kwangu mimi ni Lebron James.Lebron James ni mchezaji ambaye nampenda kwa sababu ni namna anavocheza, namna ambavo yeye alivo Mchezaji mzuri anafunga vikapu anacheza timu ya anacheza timu ya Lakers. Sikumbuki zaidi mchezo wa ajabu kwake alioufanya lakini kwa kwa sababu mimi sio mfatiriaji sana wa kikapu lakini nampenda huyo Lebron James ya nikimuona nafrai jinsi jamaa alivo.

Kitaa cha ya teknolojia ambacho siwezi kuishi bila hicho kifaa ni simu. Ya simu inarahisisha mawasiliano, simu inarahisisha kazi, simu inarahisisha vitu vingi sana. Kwa hiyo bila simu ni ngumu sana, yani yani maisha yanakuwa magumu sana. Lakini simu ikiwepo inarahisisha sana baadhi ya vitu.

Napendelea viatu vinaitwa chesibuti. Chesibuti ni viatu ambavyo vinakuwa ni virefu, ni vizuri, ni vya ngozi, ngozi yake ni laini, ni viatu ambavyo nikivaa, napendeza, najisikia vizuri. Kwa nikiwa natembea, pia vina nivirefu, kuwa nikivaa vina nisupport. Huwa napendelea viatu aina chesibuti.

Naifadhi pesa kwanjia ya banki, kwanjia ya banki na kwanjia ya mitandawe ya simu na zingine na kuwanazo ndani kwa ajili ya matumizi ya hapa na pale kama kiasi tasilimu kwa ajili ya matumizi ya hapa na pale kwa hiyo naifadhi pesa kwa njia ya mitandao ya simu na benki.